Siku ya soko katika eneo letu huwa ni siku yenye uchangamfu mkubwa na shughuli nyingi. Wachuuzi wengi humfurika, sokoni wakiwa na bidhaa mbalimbali kamba. Kama vile matunda, mboga za majani nafaka pamoja na nguo. Eneo lote hujaa watu wengi na kelele za wachuuzi wanaowaita wateja ili kuuza bidhaa zao. Mimi binafsi mara nyingi ninapoenda sokoni, hupenda kununua matunda mabichi, mboga za majani na viungo vya kupikia kwa sababu huwa vinapatikana vikiwa vipya na kwa bei nafuu sana.

Siku hizi katika eneo letu, wauzaji wengi wameanza kutumia mitandao ya kijamii kuuza bidhaa moja kwa moja au live. Mara nyingi wao huonyesha bidhaa kama vile nguo, viatu, vipodozi na vyombo vya nyumbani wakiwa wanaeleza ubora na bei yake huku watazamaji wakitazama papo hapo. Ili kuvutia wateja, wauzaji hawa hutumia mbinu mbalimbali kama vile kutoa punguzo la bei, kuweka zawadi ndogondogo au kujibu maswali ya wateja mara moja kwa uchangamfu. Watu wengi hupendelea kununua kutoka kwao kwa sababu njia hii huwapa fursa ya kuona bidhaa halisi ikionyeshwa na kupunguza shaka kabla ya kufanya maamuzi ya kununua.

Kitu ninachokipenda zaidi kuhusu shirika langu ni mazingira mazuri ya kazi na ushirikiano mkubwa uliopo kati ya wafanyakazi. Shirika hili linajali sana ustawi wetu na linatupa fursa nyingi za kujifunza na kujiendeleza katika taaluma zetu. Pia, ninapenda jinsi uongozi unavyosikiliza mawazo ya kila mmoja na kuthamini mchango wetu, jambo linalofanya kazi zote kuwa zenye motisha na tija kubwa.